Baada ya siku ndefu ninapo ninavyo pumzika kwanza nafika kwa nyumba naoga ili kutoa uchovu ambao mwili wangu unaokuwa umeubeba baada ya hiyo nakuja napika nakula alafu baada ya hayo naomba na kujilaza kitandani. Kwa hivyo.

Jinsi ninavyofanya marafiki wapya. Mimi nimesema kwa mfano mimi ni mtu ambaye ni mnyenyekevu na pia napenda heshima sana. Kwa hivyo, nikipatana na mtu ambaye simjui kwa mfano namsalimia, namuuliza anaitwa vipi, anatokea wapi, anahisi vipi, najua kama anaumia, kama ana maumivu yoyote, ama kama ana jambo lolote ambalo linalomuumiza. Linalo muumiza ndani katika roho yake ili akaweze kusema la pili mimi nikipa jinsi ya kuunda marafiki mimi ni mtu ambaye anayependa kusoma sana kwa hivyo nikipatana na rafiki ambaye anataka kuwa mtu mwenye mtu anataka kupata maadili mapya na mwenye ana haja ya kuwa mtu ambaye ni wa maana katika maisha yake mimi huyo tunaendana unyo kwa unyo kwa sababu mimi napenda mtu ambaye ana bidii katika masomo yake. Hivyo tunaweza kuunda urafiki mkubwa sana ambao utakao endelea kwa zaidi.

Ndiyo mimi ni mwana inchi ambaye anapenda inchi yake kwa hivyo mimi napenda sana kupiga kura napenda sana kupigia inchi yangu kura ili nikaweze kujua niliye mchagua kama ame ili nikaweze kujua ambaye niliye mchagua kama ameshinda kura au imekuwa vipi lazima nikuwe mwanana inchi muungwana na mwana inchi aneyeipenda nchi yake.

Nguo zangu nazifua mara mbili kwa wiki. Ndio wakati ambapo ni nao. Nimepata nimepata wakati mwafaka wakuweza kufua nguo zangu. Mimi nguo zangu nazifua nguo mbili kwa wiki na kuzipiga pasi na kuzikunja vizuri. Ili kujitayarisha katika siku nyingine au kuziweka vizuri zikawe na mpangilio.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kikapu mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri na pia huweza huweza huonyesha kipaji cha kipekee ambapo mtu ana uwezo wa kucheza nafasi yoyote kutoa pasi zenye akili na pia kufunga kwa urahisi na bado ukuza mtu kuwa mnyenyekevu kwahivo mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kikapu.

Mimi napendelea mahali ambapo pana kimya mimi si mtu ambaye anayependa kelele kwa sababu wakati mwingi unaweza nipata tu kwa nyumba kwa hivyo pahali ambapo pana kimya mimi napo hapo napapenda sana.